Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Nilianza kufanya yoga wakati nilikuwa na hisi msogo wa mawazo na maumivu ya mwili hasa mgongo na shingo. Mwanzoni, ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu baadhi ya mikao inahitaji uvumilivu na subira, lakini kadri ninavyo indelea nilianza kuzoea. Kilicho nivutia zaidi kwenye yoga ni jinsi inavyo tuliza akili pamoja na kuimarisha mwili. Baada ya kufanya yoga, nilihisi pumzi zangu zikiwa tulivu, mawazo ya kiwa ya metulia na akili ukiwa mwepesi. Haikuwa kama mazoezi mengine ya kukimbia au kunyanyua viuma, yoga ilinifanya nijisikie amani ya ndani. Pia, yoga ili nisaidia kupunguza mawazo mengi kichuani, kuongeza unyumbufu wa mwili, kuboresha usingizi na kujifunza kusikiliza mwili wangu. Kwa maoni yangu, yoga si kwa ajili ya watu wanaotaka mazoezi makali tuu, bali pia kwa mtu yoyote anayetaka utulivu wa mwili na akili. Inahitaji nithamu na uvumilivu, lakini faida zake ni nyingi.

Ninafanya kazi ya ushurikiano na wengine kwa kuzingatia mawasiliano mazuri, heshima na kuwajibika. Kwanza kabisa, ninahakikisha. Ninasikiliza mawazo ya wenzangu kwa makini kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake na anaweza kuleta wazo zuri linalo saidia kazi kufanikiwa. Kusikiliza, huu unisaidia kuelewa malengo ya pamoja na kuepuka migogoro isio ya lazima Pili, napenda kushirikiana kwa wazi Ninapotoa maoni yangu, nafanya hivyo kwa luga ya heshima na kwa nia ya kujenga, si kukosowa vibaya Pia, niko tayari kupokea ushauru au marekebisho kutoka kwa wengine Kwa sababu naamini hakuna mtu anayejua kila kitu peke yake. Tatu, ninajitahidi kuwa mwajibikaji. Nikipewa jukumu fulani na lifanya kwa wakati na kwa bidii ili nisiwaangushe wenzangu. Hii hujenga imani kati yetu na kufanya kazi isonge mbele kwa urahisi. Kwa ujumla naamini kazi ya ushirikiano ufanikiwa pale ambapo kuna kushirikiana, kuheshimiana na kufanya kazi kama timu moja. Njia hii unisaidia sio tu kufanikisha kazi bali pia kujifunza kutoka kwa wengine na kujenga mahusiano mazuri.

Wakati wa mapumziko kazini, huwa na jitahidi kutumia muda huo kupumzisha mwili na akili ili nirudi kazini nikiwa na nguvu mpya. Mara nyingi, napenda kutulia kidogo, kupumua kwa utulivu na kuachana na mawazo ya kazi hata kama ni kwa dakika chache. Wakati mwingine, huwa natumia mapumziko, kula au kunywa kitu chepesi ili kurejelea nguvu, kuzungumza na wenzangu kwa mazungumzo ya kawaida, jambo linalo saidia kujenga mahusiano mazuri kazini, na pia kutembea kidogo ili kunyoosha mwili na kuondoa uchovu wakukaa kwa muda mrefu. Kuna nyakati pia napenda kuangalia simu kwa mda mfupi, kusoma habari fupi au kusikiliza muziki laini ili kutuliza mawazo. Hii hunisaidia kupunguza msogo na kubadilisha mawazo kabla ya kurudi kwenye majukumu yangu. Mapumziko kazini na ya chukulia kwa mda wakujirekebisha si kwa kupoteza muda. Hunisaidia kurudi kazini nikiwa makini zaidi, mtulivu na tayari kuendelea na kazi kwa ufanisi.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kupanga, kujitathmini na kueka vipaombele wazi. Kwanza kabisa huwanza kwa kuangalia malengo ya jumla ya kazi au shirika, kisha na ya gawa katika malengo madogo yanayo weza kufikiwa ndani ya mwizi mmoja. Hii hunisaidia, nijue ni nachotakiwa kufanya na kwanini nafanya kazi fulani. Pili, hujitathmini kazi mwezi ulio pita. Hujiuliza maswali kama nilifanikiwa wapi, nilikuwama wapi, na ninini ninaweza kuboresha. Kutokana na tathmini hiyo, naweza malengo mapia ya nayo endana na uwezo wangu na muda nilio nayo. Ili nijiepushe na kujipangia mambo mengi ya siyo tekelezeka. Pia, ni nahakikisha malengo yangu ni ya kueleweka wazi, ya napimika na ya namuda malumu. Kisha, huyagawa malengo ya mwezi kwa kazi za kila wiki, jambo linalo nisaidia kufuatilia maendeleo yangu taratibu bila presha kubwa. Ni kimona lengo halifiki kwa wakati huwa tayari kurekebisha mpango badala ya kukata tamaa.

Napenda zaidi kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaochanganya burudani, mazoezi ya mwili na ushirikiano watimu. Mpira hunifanya ni jisikia huru na mwenye furaha hasa ni napocheza na marafiki. Ni rahisi kuuucheza, hawitaji vifa vingi na unaweza kucheza karibu mahali popote. Kitu ni nacho kipenda kuhusu mpira wa miguu ni kwamba, huinanisaidia kuimarisha afya ya mwili na stamina, na pia hufundisha ushirikiano ni thamu na subira, pia husaidia kupunguza msogo wa mawazo, na pia hunijenga kujiamini ni napofanya vizuri uwanjani. Mbali na mpira wa migu, wakati mwingine napenda pia, mchezo mwingine, kama netiboli au mchezo ya kawaida ya ndani, hasa kwa ajili ya kubadilisha mawazo na kujiriburudisha. Kwa ujumla, napenda mchezo kwa sababu hunifanya niwehai kumwenye furaha na kunijisikie vizuri kimwili na kiakili.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazojenga ukaribu, mawasiliano na furaha ya pamoja. Kwanza kabisa, napenda sana kuka na kuzungumza nao, kusikiliza habari zao, changamoto zao na mafanikio yao. Mazungumzo ya kawaida, hunifanya nijisikie karibu nao na hunipa amani ya moyo. Pia, napenda kutumia muda na familia kwa kukula pamoja hasa wakati wa chakula cha jioni au wikendi kwa sababu ni muda wakubadilishana mawazo na kucheka. Pia, kusaidiana kazi za nyumbani jambo lilojenga ushirikiano na mshikamano. Pia, kucheza au kuangalia televisheni pamoja kama vile filamu au vipindi tunavyovipenda. Wakati mwingine, napenda pia kutoka pamoja kama kutembea, kuenda kutembelea ndugu au kushiriki hafla za kifamilia. Hii hunisaidia kubadilisha mazingira na kuimarisha uhusiano wetu. Kwa ujumla, mda ninao tumia na familia yangu ninauthamini sana kwa sababu. Hunipa msaada wakihisia, hunifanya nijisikie kupendo na kuthaminiwa, na pia hunifundisha madili kama heshima, uvumilivu na upendo. Kwangu, kutumia muda na familia, si tu kwa pamoja kimwili, bali pia ni kujenga mahusiano yenye mana na ya kudumu.